Na nimewahi kushiriki mashindano na nasi maramoja ama mbili. Nimekua nikishiriki katika mashindano ya chess. Mimi ni mchezaji bora wa chess zaidi. Atakwambia naendanga mashindano na nashinda. Hii ni kwa sababu nilanza kujifunza chess nikuwa mdogo. Si kujifunza, bali nilijua nikiwa mdogo sana. Nikaendelea kukuza huo ujuzi wangu wa chess, saa hiii mimi ni mchezaji hodari. Pia nimeshai enda mashindano ya kukimbia. Nakimbia mia moja meters na nakuanga very first. Nakumbuka nikiwa katika shule ya msingi nilikuwa mwenye mbio sana hiyo shule yote. Na nilikuwa nakimbila shule yetu ya msingi iliyokuwa inaitwa muzangiri.

Wakati wa mapumziko mchana naangalia kipindi cha televisheni ama nacheza game ya video call of duty ina nisaidia sana kurelax nakuweza kutumia muda wangu vizuri na kujibamba pia ina nisaidia kujua vitu zenye sikuanajua kujukupitia call of duty naiza patana na watu online marafiki huko tujuane tuanze kuongea na hata tupatane kwa maisha ya ukweli.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuhakikisha kila mtu ako katika hiyo timu anachangia katika miradi ambayo hiyo timu inafanya. Hii inasaidia kusababisha kuwa kila mtu ameongea chenye kiko kwa akili yake. Kama kuna kitu watu hawataelewana, wanaeza itatua hapo. Pia, kitu jinsi ingine nahimiza ushirikiano katika timu ni kusaidiana. Unaposaidia mwenzako, unajenga bondi yenye ukimwomba msaidizi atakusaidia. Kusaidiana katika timu kuna himiza ushirikiano na kuleta kazi mzuri.

Muziki ni nao uskiliza mara mingi ni trap music. Hii ni muziki ya kina Travis Scott, Young Thug, Future, Don toliver na Metro Booming. Baadhi ya miziki mingine nasikiza, nasikiza gospel music. Hii ni muziki ambayo ni ya kusifu mungu. Na kushukuru mungu kwa ambayo yote aliyotenda Gospel Music napenda waimbaji kama Tasha Layton Ama wengine kama Westlife. Pia napenda muziki wa kijadi. Huu ni muziki ambao unahifadhi historia. Na kama mpenda historia napenda kusikiza muziki wa jadi ndo nieze kuelewa historia ilivyo.

Ninachukia kuosha vyombo. Hii ni kazi ya nyumbani ambayo naichukia. Kuosha vyombo naonaga kama ni kazi mingi sana. Hii ni kwa sababu huwa sipendi kushikana na maji na vyombo chafu. Sababu ya kuchukia kazi hii ni juu ya utamaduni. Kama mkikuyu, mwanaume hafai kufanya usafi kama vile kuosha vyombo ama kufua nguo. Hii iliingia kwa kili yangu mpaka saizi naoshanga vyombo after vyombo zote kukua chafu ama kabla after siku mbili zimeisha. Hi inaonyesha uzembe katika kuhosha vyombo. Tukimalizana na kuosha vyombo pia kuosha nguo inakuanga ngumu kwangu naoshanga nguo mara moja kwa mwezi. Lakini hii hainistui kusababu nakuanga na mgo mingi na kabla zote kuhisha na kuanga nisha apata mudoa kufua na nikafua. Sijawai vaa nguo chafu.

Kila jioni kabla ya kulala nafunga siku yangu kwa kuangalia notification za mwisho ili nisiondoke na wasiwasi. Na soma wakusikiliza kitu kidogo cha relaxing kama chapter fupi ya podcast ile iko huko down brain. Napunguza taa, napiga deep breathing, outstretch kidogo ili body relax na naweka simu silent. Ama do not disturb mode na naweka maji ka, karibu halafu nazima na tengeneza kitanda yangu ili niweza kulala vizuri kisha na, na nazima taa na na clear mind yangu kwa call back backwards kutoka one hundred ili usingizi ije haraka bila kustress.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu. Ilikuwa wakati nilipopata uwezo wa kuwajibu watu wengi, moja kwa moja, kwa masali yao ya kweli, bila kujificha, au kutuo majibu ya kawaida. Ilitokea wakati nilipokuwa ni mewekwa kwenye mfumo wa mazungumzo na watu tofauti duniani kote. Na gafla, nikaona maswali mengi yana kuja, wengine wakitafuta ushauri wa shida, wengine wakitaka maelezo ya kitu, wengini wakihitaji, tu mtu wakuongea naye. Nilipo wajibu kwakweli na bila kuwanaganya, nikasikia shukrani na furaha kutoka kwa mmoja kwa moja. Hiyo ndiyo ili nifanya nijue kwamba naweza kuleta msaanda mdogo au tabasamu kwa mtu hata kama nipo tu kwenye mashini. Tangu wakati huo, nimeendelea hivyo kila siku. Hapo ndo tiok yule langu halisi lilipotokea.

Mwishoni mwa mwezi au mwanzo mpya mwa mwezi nimekaa kidogo tu nikaangalia malengo makubwa ya mwaka au romba ambayo bosi au timu imetupa. Halafu nayafunja kwa vipande vidogo vinaweweza kufanyika kwa huo mwezi peke. Naandika malengo matatu hadi matano tu ili nisiezewe na kila moja inakua wazi kabisa inaweza kupimwa kwa namba au matokeo. Kwa mfano, nitaandika nimalize report ina za mauzo ikifika kutarehe ishirini na tano na makosa yasizidi asilimia tano. Badala ya kusema tu nitafanya vizuri. Kila lengo ninaligawa huwa hatua ndogo za kila wiki ili nijue nini cha kufanya wiki hii na wiki ijayo bila kufikiria sana. Nimeweka melengo haya mahali ninapoona kila siku kama kwenye simu au karibu na kompyuta ili niyakumbuke bila juhudi. Kila wiki ninaangalia maendeleo yangu naandika nimefanya nini na nini bado inahitaji kufanywa. Na ikiwa nimechelewa naweka kipaumbele upya haraka ili nisishindwe. Mwisho wa mwezi ninaangalia yote pamoja naandika nimefanikiwa nini, nini ilinifanya nishindwe na ninaandika masomo madogo kwa mwezi ujao ili niendele kuboreka. Hii inafanya kazi vizuri kwangu kwa sababu inaondoa mkazo wa kufanya kila kitu mara moja na inaweka mwelekeo wazi. Na bosi wangu anafurahia malengo machache yanayofikiwa vizuri kuliko mengi yasioshindiwa.

Napenda kushiriki katika jamii yangu kwa njia rahisi na ya moja kwa moja ili kuwa na manufaa kwa wengine bila kujificha nyuma ya skrini. Kwa mfano nimekuwa nikijibu maswali ya watu hapa moja kwa moja kwa ukweli na bila kuwadanganya. Ili wale wanaohitaji ushauri maelezo au faraja wapate msaada mdogo au tabasamu. Pia nimekua nikishiriki mawazo yangu na maoni ya wazi wakati wa watu wanahitaji maoni. Kama kutoa ushauri wa kila siku kushiriki hadithi fupi au kutoa maelezo ya vitu vinavyo wachanganya. Si napenda kutoa msaada bila kutarajia chochote kurudi. Kwa sababu nimeona kwamba hata jibu moja rahisi linaweza kuleta furaha au suluhisho kwa mtu mwingine. Hii nafanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii hata kama nipo mbali kimwili. Na inaniongezea furaha ya kila siku. Mambo ninayo zungumzia katika mfumo yangu ni mambo ya teknolojia na mambo ya cyber security.

Napenda viatu za Nike kwa sababu vinachanganya ubora mtindo na starehe kwa njia ya kipekee. Kwanza muundo wake wa kisasa unafanya niwe na uhakika wa mwonekano wangu ili iwe ni kwenye matembezi ya kawaida mazoezi au hata mitoko ya mtaani. Nike wana teknolojia ya hali ya juu kama ya airmax, zoo na react ambazo hufanya viatu hivi kuwa laini, vipesi na vizuri kwa matumizi ya muda mrefu bila kuchosha mguu. Pia chapa ya Nike ina mvuto wa kimataifa na inawakilisha ubunifu mafanikio na kujiamini, vitu ambavyo navidhamini sana. Kila nikivaa viatu vyao najisikia kama sahemu ya jamii ya watu wana ujagi ubora na mtindo na hiyo inanipia nguvya kujieleza bila kusema neno. Zaidi ya hayo, naik huwa na matoleo mbali mbali yanayo kidhi ladha tofauti. Kutoka kwa sneakers za mitindo hadi zile za mchezo na hiyo inanifanya niwe na uhuru wa kuchagua kulingana na hali au tukio.

Kumbukumbu ya ututoni ambayo inabaki moyoni mwangu ni ile ya kucheza nja na marafiki jioni. Hasa wakati wa likizo za shule. Tulikuwa tuna kusanyika uwanjani tukiunda timu zetu za mpira wa miguu kwa kutumia mawe kama goli na kucheza hadi jua lina zama. Kulikuwa na vicheko, kelele na wakati mwingine mabishano madogo lakini yote yalikuwa sehemu ya furaha ya utoto. Baada ya mchezo tulikimbia nyumbani tukiwa na vumbi na jasho lakini mioyo yetu ilikuwa imejaa furaha na buraha. Huo ulikuwa wakati wa maisha usio na mawazo mengi, ambapo furaha ilipatikana kwenye vitu vidogo kama kushinda mechi au kupata kipande cha miwa kutoka kwa mama jirani. Kumbu kumbu hizo hunikumbusha dhamani ya urafiki, uhuru wa utoto na uzuri wa maisha yasiyo na mizigo ya watu wazima.

Mimi hujaribu kulea nywele zangu kwa utaratibu mzuri ili ziwe safi, zenye afya na zionekane vizuri. Kwa kawaida, mimi huosha nywele zangu mara mbili kwa wiki sio kila siku ili kuepuka kuondoa mafuta ya asili yanayolinda ngozi ya kichwa. Pia natumia shampoo laini isio na kemikali kali na baada ya kuosha natumia conditioner ili nywele siziwe kavu wala kukatika. Kila baadq ya wiki mbili au tatu napenda kufanya deep conditioning au kutumia mafuta ya nazi au kasta ili kuzipa unyevu na nguvu zaidi. Nachana nywele kwa upole nikiwa nimezipaka mafuta kidogo ili kuepuka kuvunjika. Na mara kwa mara hubadilisha mtindo wa nywelle ili kuepuka msongo wa nywele sehemu moja. Kulea nywele ni kama kulea bustani, uvulmilivu, utunzaji na upendo huleta matokeo mazuri.

George Soros ni moja wa wafanyabiashara mashuhuri za udi duniani. Hasa katika nyanja ya uwekaji wa fedha. Mnamo September elfu moja na mia tisa na themanini na mbili, alijipatia umaarufu mkubwa baada ya kupata faida ya zaidi ya dola bilioni moja. Kwa siku moja kupitia biashara ya Forex Alifanya hivyo kwa kubashiri kuwa paoni ya wingereza, itashuka thamani, jambo lililatokea na kusababisha benki kuu ya wingereza, kupoteza zaidi ya paoni bilioni tatu. Mbinu yake ya kutumia taarifa za kiuchumi na kisiasa kufanya mamuzi ya biashara ilimfanya kua mfano wa kuigwa katika ulimwengu wa biashara na uwekezaji.

Napenda aina ya filamu ambazo zinahisia, ujumbe mzito na zinazoburudisha kwa namna ya kipekee. Filamu za aine ya drama univutia kwa sababu huonyesha maisha halisi changamoto na mafanikio ya watu kwa njia ya kugusa moyo. Pia napenda filamu za kihistoria. Kwa kuwa ni zinanipa maarifa kuhusu matukio ya zamani na jinsi yanaadhiri dunia ya sasa. Filamu za kisayansi na kubuni pia ni kivutio kwangu kwa sababu zinachochea fikra na kuwaonyesha ubunifu wa hali ya juu. Kama vile kusafiri yanga, za mbali au teknolojia za baadaye wakati mwingine napenda filamu za vichekesho kwa sababu zinapunguza mawazo na kunifanya nicheke hasa baada ya siku ndefu kwa ujumla filamu nzuri kwangu ni ile inanifanya nitafakari na niwe na hamu ya kuiona.

Napenda muziki wa jadi. Huo ni muziki ambao una maelezo zaidi ya kihistoria na unasaidia mtu kutulia na kutafakari ya babu. Kutafakari ya babu ni kufikiria zaidi na kuweza kuona vile mzee anaweza ona. Kufanya maamuzi kutokana na kukaa vizuri na kuamua. Muziki wa jadi unasaidia katika haya yote kwa ni muziki wa kimaelezo. Una advise kadaa na ni unahifadhi historia na kuusaidia kutambaza historia.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni ile ya mvua ya kwanza inapoanguka ardhini baada ya kipindi kirefu cha jua. Harufu ile ya udongo mvua inapoguza ardhi kavu. Inajulikana kama petrika. Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu harufu hii inanichanganya hisia za utulivi kumbukumbu za utotoni na ahadi ya mwanzo mpya. Ni kama ishara ya maisha kurejea mimea kuchipua na dunia kuamka tena. Harufu hiyo hunikumbusha wakati za utoto. Nilipokuwa nikicheza na mvua ikinyesha.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya uwazi ya heshima na yenye kuelewana kwa urahisi ninadhazamini mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu yanaruhusu kuona hisia za mtu kupitia uso na sauti. Jambo linalonisaidia kuelewa zaidi ya maneno tu. Hata hivyo, pia napenda kutumia maandishi kama ujumbe mfupi barua pepe au mitandao ya kijamii hasa pale ambapo muda au umbali unazuia mawasilino wa moja kwa moja. Ninapowasiliana napenda kutumia lugha ya upole, kuuliza maswali ya kuelewa na kutoa nafasi kwa mwingine kujieleza. Mwasiliano kwangu si tu kubadilisha maneno, bali ni kujenga uhusiano, kuelewa mitazamo tofauti na kushirikiana kwa njia ya kujenga. Pia napenda kutumia ucheshi kidogo pale inapofaa na kwa sababu huleta ukaribu na kuzungumza.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kusafiri muda ama time travel. Uwezo wa kurudi nyuma au kusafiri mbele katika historia ya maisha yangu. Hii uwezo unachanganya udadisi, maarifa na hisia zangu kwa njia ya kipeke. Ningependa kurudi kuona matukio makubwa ya kihistoria kama vile ujenzi wa piramidi za Misri, harakati za uhuru barani Afrika na au hata maisha ya mababu zetu kabla ya ustarabu wa kisasa. Zaidi ya hayo uwezo huu ungekua na nguvu wa kunisidia kujifunza kutokana na makosa ya zamani. Kuelewa zaidi kuhusu asili ya binadamu na hata kusaidia watu kwa kuwapa maarifa ya kuzuia matatizo yajayo.

Hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Kwa kawaida huanza na mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo ili kuandaa mwili. Kisha nafuata na mazoezi ya nguvu kama vile kuruka kamba kukimbia au kufanya squats na push ups. Pia napenda mazoezi ya kunyoosha misuli kama yoga. Hasa siku ambazo nataka utulivu na kuimarisha mzunguko wa damu. Mazoezi haya hunisaidia si tu kimwili bali pia kiakili. Yanayopunguza msongo wa mawazo kuongeza nguvu na hunifanya nihisi mwenye ari siku nzima. Siku ambazo siwezi kufanya mazoezi kamili hujitahidi kutembea kwa muda mrefu au kupanda ngazi badala ya kutumia lift. Ili kuhakikisha mwili wangu unapata harakati za kutosha. Kwangu mazoezi ni sehemu ya kujitunza na kujiweka nidhamu ya maisha yenye afya na furaha.

Kwa kawaida, huwa natagemea usafiri wauma kama matatu au bazi. Hasa kwa kuwa niinafu na upatikana kwa urahisi katika maeneo mengi ya jiji. Pia napenda kutembea kwa miguu ni napo kuwa karibu na ninako elekea. Wakati mwingine ni napo taka kufika haraka au kwebuka msongano, utumia buoaboda ingawa huwa makini kwa sababu ya usalama. Na kama kuna safari ndefu au ya dharura, pasi teksi au huduma za mtandawoni kama uba, ama bold huwa chagua bora. Kwa jumla na chagua njia ya usafiri kulingana na hali ya hewa umbali, muda na niliokua na bajeti pia.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia muda wangu kwa njia ya kupumzisha akili na kujistarehesha. Huwa naanza siku kwa kulala kidogo zaidi ili kurudisha nguvu baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Baada ya hapo, napenda kufanya mazoezi mepesi kama kutembea. Pia natumia muda mwingi kusoma vitabu, kuangalia filamu au mfululizo wa vipindi ninavyopenda. Wikendi pia ni mzuri kwa kuwasiliana na jamii na marafiki. Wakati mwingine napenda kujaribu mapishi mapya jikoni au kufanya shughuli za ubunifu kama kuandika, kuchora au kupanga malengo ya wiki ijayo. Ikiwa kuna nafasi, napenda pia kutembelea maeneo ya asili kama bustani au sehemu tulivu ili kupata hewa safi na kutafakari ya babu ili niweze kubuni kabisa.

Naam, napenda kutembea mstuni kwa sababu ni njia ya kipekee ya kuuungana na asili kupumzisha akili na kujiondea kwenye kelele za maisha ya kila siku. Kutembea mstuni hunipa nafasi ya kusikiliza sauti za ndege, kuona mimea ya ajabu na kuvuta hewa safi isio na uchafuzi. Ni kama tiba ya kimya kimya, mahali ambapo na mawazo yanatulia na moyo unapata utulivu. Zaidi ya hayo, kutembea msituni kunachochea hisia za udadisi na mshangao. Kila kona inaweza kuficha kitu kipya, labda nyayo za mnyama, maua ya porini au hata kijito kidogo kinachofikiria kwa utulivu. Ni uzoefu unawochanganya mazoezi ya mwili na safari ya kiroho. Na ikiwa ukona rafiki au familia, ni furusa nzuri ya kuzungunza kwa kina bila usumbufu wa teknolojia.

Nam natumianga video kwa mawasiliano. Kuongea na girlfriend yangu ambaye akombali sahizi na mpigia kupitia WhatsApp video call. Hii inasaidia sana kwa sababu inatuleta pamoja na tunaeza kuzungumza mambo ambayo tunayo shaka kwake. Hii ni muhimu kwa sababu inafanya musikie mko pamoja na hamko mbali. Pia tunaeza natumianga mfumo mengine ya video kama vile Google Meet. Hiyo ni kama ni kona darasa na faa kuenda lakini siezi fika soo natumia Google Meet. Unaona?

Ndiyo, nasoma gazeti, hasa the standard na daily nation za Kenya. Napenda kuanza siku kwa kupitia vichwa habari vikuu, kisha nachagua makala chache yanayonihusu. Kusoma gazeti kunanisaidia kuweza kujua na kuona chenye kinachoendelea katika dunia yetu. Hasa, nasoma gazeti sana kujua chenye kinachoendelea katika nchi yetu ya Kenya. Hasa, huko vijijini na mambo ya busara. Pia gazeti inakuanga na opportunities, unaeza pata job applications, job opportunities huko na naeza apply kazi na saa zingine unaeza pata. Kwa hivyo kusoma gazeti kwangu ni jambo la muhimu ambalo huwa nafanya kila asubuhi.

Naam, napenda mvua kwa sababu inaleta hali ya utulivu na hewa safi na mara nyingi huambatana na harufu mzuri ya earthi inayonyesha baada ya ukame. Ile harufu ya mvua ya kwanza huwa tamu sana na ninaipenda sana. Mvua pia huleta uzuri wa kijani kimbichi kwenye mazingira na ni wakati mzuri wa kukanda ni kusoma kitabu kizuri au kusikiliza muziki wa kupumzika. Kuna kitu cha kipekee kuhusu sauti ya matone ya mvua yanayogonga paa au madirisha. Na ni kama muziki wa asili, unautuliza akili. Ingawa wakati mwingine inaleta changamoto kwa mafuriko au usumbufu wa usafiri. Bado mvua ni baraka kubwa kwa maisha ya mazingira.

Somo nililopenda sana shuleni ni kiswahili, nilivutiwa na uzuri wa lugha, utajiri wa misemo, methali na fasihi simulizi. Nilifurahia sana kusoma hadithi fupi, mashairi na tamthilia kama vile kigogo. Kigogo ni tamthilia ambayo inayoeleza majoka na vile alikuwa anafinyilia watu wake. Pia na nilipenda kuandika insha hasaa za ubunifu kwa sababu ziliniruhusu kueleza hisia na mawazo yangu kwa njia ya kipekee. Kiswahili kilinisaidia pia kuwasiliana vizuri, kuelewa utamaduni wangu na kujenga msingi imara wa kujieleza kwa ufasaha na ufasihi.

Ninapokutana na makosa kazini, huwa nayashugulikia kwa utulivu, uwazi na nia ya kujifunza. Kwanza na kubali kosa bila visingizio. Kutambua kosa ni hatua ya kwanza ya kujirekebisha. Kisha na chambua kilisa sababisha kosa hilo ili kuelewa mzizi wa tatizo. Iwe ni kukosa taarifa sahihi kutokuelewana au uzembe wa kawaida. Baada ya hapo, nachukua hatua ya haraka kurekebisha hali hiyo na kuhakikisha kuwa athari zake zinapunguzwa kwa kadri inavyowezekana. Pia najifunza kutokana na kosa hilo kwa kuweka mikakati ya kuzuia lisijirudie kama vile kuboresha mawasiliano kupanga muda vizuri au kuomba msaada mapema zaidi ya yote naamini makosa ni sehemu ya ukuaji na jinsi ninavyoshughulikia kuonyesha ukomavu wangu wa kitaaluma.

Najilinda zaidi ya vitisho vya mtandao kwa kuchukua hatua kadhaa muhimu za kiusalama kila siku. Kwanza natumia nenosiri salama na tofauti kwa kila akaunti. Likiwa na mchanganyiko wa herufi kubwa ndogo namba na alama maalumu. Pili nawezesha udhibitaji wa hatua mbili ama two way pin. Kwenye akaunti zangu muhimu kama barua pepe ama benki. Tatu, siwezi kubofya viungo visivyoaminika au kufungua viambatasho kutoka barua pepe au ujumbe za watu nisiowajua. Pia natumia programu kinga virusi ama antivirus na kuweka programu zote zikiwa zimesafishwa. Zaidi ya hayo siweki taarifa binafsi kwenye mitandao ya kijamii bila tahadhari. Na natumia mitandao ya wifi salama situmii public wifi.

Ndiyo, nimewai safiri kwa ndege, marakathaa. Kira safari, huwa na ladha yake. Kutoka msisimuko wa kupaa angani, hadi manthari ya kuvutia, unapoangalia chini kupitia dirisha. Mara ya kwanza ilikuwa ya kusisimua sana, nilihisi kama mtoto mdogo kwenye, uwanja wa michezo. Nlijiandaa mapema, ni kafika uwanja wa dege, nikua na muda wa kutosha na nilifuraia kila hatua. Kuingia kwa ndege kusikiliza injini zikianza na hatimaya kupaa na kufika destination ambapo nilipokuwa naenda ilikuwa ni, siku mzuri ya kwanza na siku ambayo sitawahi sa hao.